Ndio, mimi hufwata matukio ya kimataifa kwa makini sana kila siku. Naam hatua mahususi ninayochukuwa ni kusoma majarida ya habari ya kimataifa kama bile BBC au Al Jazeera kila asubuhi kabla ya kuanza kazi yangu. Kufanya hivi kunanisaidia kuelewa mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi yanayotokea ulimwenguni na jinsi yanavyoweza kuathiri maisha yetu hapa nyumbani. Pia, mimi hupenda kujadiliana na marafiki zangu kuhusu mada muhimu kama mabadiliko ya hali ya hewa au teknolojia mpya. Kufuatulia habari hizi, kunanipa upeo mpana wa mawazo na kunanisaidia kwa raia wa ulimwengu, mwenye ufahamu, ama kutosha kuhusu mambo yanayotuvuka mpaka yetu.

Kwa upande wangu, mimi huwakikisha ninalala masaa saba kila siku. Hii huwakikisha mwili wangu una afya mzuri, akili yangu hupata wakati mzuri wa kutulia na mimi huamka nikiwa nina nguvu akili imetulia na ninaeza kufanya kazi vizuri sana. Kwa hivyo masaa saba kwa kawaida do mimi hulala.

Hapana, mimi sipendi kuvaa kofia. Wakati wa jua mimi nikivaa kofia, mimi hutoa jasho sana. Kichwa yangu hupata jasho na hufanya mimi kuhisi vibaya mwilini. Kwa hivyo kofia, hainifurahishi, mimi si mtu wa kuvaa kofia. Sipendi kuvaa kofia kabisa. Pia kofia, hufanya nywele yako kukosa kupata hewa. Na ukiwa na kofia, akili yako imefungamanishwa huko ndani. Kwa hivyo sipendi kuvaa kofia.

Mara nyingi mimi hupenda kusikiliza nyimbo za injili. Nyimbo hizi hunipa amani na moyo kunitia na kunitia moyo ninapopitia changamoto za maisha. Napenda sauti za kwaya na ala za muziki zinazotuliza akili. Hasa nyakati za jioni baada ya kufanya kazi iliochosha akili yangu na hunipa hunifanya kutulia na ili niweze kupumzika vizuri.

Kulingana na mimi, mimi hupendelea mwanga wakati. Hii ni kwa sababu mwanga wakati hua umetulia, nitulivu na mtu hupata kufanya kazi kwa urahisi, hakuna jua, hakuna baridi. Yani mwanga, yani hewa imetulia, kuna hali nzuri ya kufanya kazi na kufurahia na kufanya, unaweza kutulia na familia vizuri.

Hapana, mimi sipendi chakula cha haraka. Ninaamini kuwa chakula kilichopikwa nyumbani ni bora zaidi kwa afya yangu. Vyakula vya haraka, mara nyingi vina mafuta mengi na chumvi nyingi na hilo ni jambo ambalo linaweza kusababisha magonjwa. Mimi hufurahia kupika mboga za majani, matunda na nafaka zilizokobolewa ili kuilinda afya yangu. Kwa hivo mimi sipendi chakula cha haraka.

Ndio mimi napenda kunywa maziwa sana. Maziwa ni kitu ambacho kinatoka kwa mnyama aitwae ngombe. Kwa hivyo maziwa ni chakula ama ni kinywaji ambacho kina manufaa mengi katika mwili wa mwanadamu. Kwanza maziwa humpa mtu nguvu. Maziwa husaidia kutibu madhara na huwa na manufaa mengi mengi sana katika mwili wa mtu. Kwa hivo mimi hupenda kunywa maziwa.

Ndiyo, mimi huuvaa saa, kila wakati ninapotoka nje. Kwa sababu, saa kitu cha kwanza, hunisaidia kuangalia wakati, mara kwa mara. Mimi ni mtu wa wakati. Cha pili, saa humufanya mtu kukaa vizuri, bele za watu. Ukiwa na saa, inakufanya kwonekana, hunipa hiyo kwonekana mwanaume kitu kama hiyo. Kwa hivyo saa ni kitu cha umuhimu kwa mwanaume sana.

Ningependa kupata mafunzo zaidi kuhusu teknolojia mpya. Hasa programu za kompyuta ama AI ambazo zinaweza kurahisisha kazi yangu dunia imebadilika haraka sana na kuwa na ujuzi wa kisasa wa kidigitali kunisaidia kuwa na tija zaidi na kufanya maamuzi sahihi kwa haraka. Pia ningependa kujifunza jinsi ya kutumia akili mneba kazini.

Kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya mara ninapoamka ni kuomba. Kisha baada ya kuomba, mimi hutengeneza kitanda changu kwa ufasaha, kwa umaarufu wa hali ya juu. Kiamsha kinywa mimi hupendelea kunywa chai, mimi huamka saa kumi na mbili asubuhi kila siku. Mambo ambayo mimi hufanya kabla ya kuondoka ni kuoga na kujitayarisha kuvaa nguo, kutandika kitanda changu halafu ninaondoka kuelekea kazini. Ninapoamka na kufanya mambo haya yote, mimi asubuhi yangu huwa nzuri na mimi huanza siku yangu vizuri sana.

Mimi ni shabiki mkubwa sana wa Lionel Messi kama unamjua. Mimi na mfuatilia sana kwa sababu ya kipaji chake na talanta ya hali ya juu cha ajabu na jinsie anavyo weza kupiga chenga mabeki wapinzani kwa urahisi. Kila anapocheza, mimi hufurahia kuona ufundi wake na talanta yake na magoli yake huvutia sana. Kwangu, mimi, kwangu, yeye ndie mchezaji bora zaidi kuwahi kutokea katika dunia hii na historia ya michezo.

Kila jioni kabla ya kulala, mimi hupenda kusoma kitabu na kusikiliza muziki mwanana ili kutuliza akili yangu kwa wa kabla nilale. Pia, mimi huhakikisha kuwa nimepanga ratiba yangu ya siku ambayo ingefuata ili ninapoamka ninaratiba ambayo itanielikeza jinsi ama mambo yote ambayo nitafanya siku inayofuata. Hii hunisaidia kulala kwa amani, nikijua kwamba siku inayo fuata imeandaliwa vizuri.

Mimi napenda sana wanyama wa kufugwa kama mbwa. Napenda mbwa kwa sababu yeye ni mnyama mwaminifu sana na analinda nyumbani nyumba yetu. Kwa sasa nina mbwa mmoja nyumbani ambaye napenda kucheza naye kila jioni. Pia mimi huvutiwa na wanyama wa pori kama simba kwenye mbuga za wanyama.

Mimi napenda kinywaji ya soda ambacho ni baridi. Soda ya aina ya Coca-Cola kama unaijua. Kinywaji hichi kuchangamisha mwili na hupa mtu nguvu kwa haraka. Kwa hivyo, soda ni kinywaji ambacho mimi hupenda kutumia wakati ambapo nimechoka ama wakati ambapo kuna jua kali kwatika siku ya mchana.

Siku hizi mimi hupata habari kwenye mitandao ya intaneti kwa mfano kama vile Instagram na Twitter napenda kutumia simu yangu kupata taarifa na habari kwa sababu ni njia rahisi sana. Pia mimi hufuata mimi hutazama televisheni kila siku jioni ambapo taarifa ama habari hutangazwa kila jioni.

Kwanza, ninapokutana na tatizo kazini, mimi hujaribu kutulia na kuelewa chanzo cha tatizo hilo. Pia, napenda kushauriana na wafanyikazi wangu ili kupata mawazo tofauti ya jinsi ya kulitatua. Kwa hivyo, hivyo ndivyo mimi hushambuliana na tatizo kazini.

Mimi mara nyingi huhifadhi data yangu kwenye tarakilishi ama kwenye wingu ama huitwa cloud ama google drive. Kwa hivyo, mimi huweka huhifadhi data yangu kwenye tarakilishi na simu ili kuzuia kupotea ni muhimu kwangu kuhifadhi data. Sehemu tofauti tofauti. Kwa hivyo, hivyo ndio mimi huhifadhi data yangu.

Tukio ambayo ni muhimu sana katika maisha yangu, ilikuwa siku niliyomaliza masomo yangu ya shule ya upili. Mungu alinisaidia, nikaweza kupita, nikapata alama ya A, na nikaweza kujiunga na chuo kikuu, cha nairobi, nikasomea udaktari.

Kulingana na mimi, mazingira mazuri ya kazi yanatagemea sana heshima kati ya mfanyikazi na mwajiri na ushirikiano wa kweli. Pia, mawasiliano ya kazi yanasaidia kila mtu kufanya kazi yake kwa umaarufu zaidi na mawazo huwa imetulia bila msongamano na migogoro isiyo ya lazima. Vilevile kuna vifaa bora na rasilimali.

Naichukia sana nyumbani ni kuosha vyombo. Naichukia sana kwa sababu huwa inachukua muda mrefu. Inafanya nikae jikoni kwa saa nyingi hAsa baada ya kukula chakula, cha jioni mimi hupendelea kufana kazi nyingine kama kuosha nyumba, kufagia, mazingira. Lakini kuosha vyombo hapana sipendi kuosha vyombo.

Mimi hufanya mazoezi mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa mwili wangu uko katika afya njema inayostahili na pia mimi ula vyakula ambavyo vimepikwa nyumbani na vina viritubishi vyote vinavyohitajika ili kuhakikisha kuwa mwili wangu unakuwa vizuri inavyofaa.

Chumba changu cha kulala si kubwa sana lakini kuna kuta zina rangi za bluu kuna bluu kuna manjano mahali kidogo kidogo. Kitanda changu kiko kwenye ukuta wa mwisho, na kina magodoro laini sana, yenye hufanya nilale vizuri kila usiku. Kuna dirisha kubwa linaloruhusu hewa safi kuingia ndani asubuhi na ili niweze kuaanza siku yangu vyema.

Niliamka saa kumi na mbili asubuhi. Kitu cha kwanza nilichofanya ni kuomba mwenyezi mungu. Kisha nikatengeneza kitanda changu, kikawa laini sana. Kutoka hapo nikaenda, nikaoga kwa maji ya barafu ili kujihisi nimechangamka. Kisha kutoka hapo nikaandaa kiamshakinywa, nikala, nikaelekea kazini, kutumia matatu na nilijihisi mchangamfu sana.

Naam ndio mimi napenda sana kucheza na watoto kwa sababu wana nguvu za ajabu na mawazo ya kusisimua na kufurahisha sana. Hatua mahususi nayochukua ni kutumia muda na wadogo zangu au watoto wa ndugu zangu. Kila mwishoni mwa wiki ili kuwafundisha michezo mipya na kuwasimulia hadithi za kusisimua. Napenda kufanya hivyo kwa sababu watoto, hunisidia kukumbuka umuhimu wa kuwa na furaha na kuona ulimwengu kwa jicho la kudadisi. Naam pia mimi hupenda kucheza micheza ya kukimbizana. Au mpira wa miguu nao kwenye bustani. Jambi ambalo linanifanya nijisikie mchanga na mchangamfu zaidi. Kwangu mimi, muda huu ni muhimu sana kwa sababu unajenga upendo unanisaidia kupumzisha akili kutokana na majukumu ya kila siku.

Wakati wa furaha, mimi upenda kusherekea kujumuika na familia yangu na rafiki zangu wa karibu ili kushiriki kicheko na hadithi za mafanikio. Hatua mausisi, ninayochukua ni kuanda chakula cha jioni cha pamoja nyubani kwangu au kuenda kwenye mgahawa tulioupenda ili kufurahia mulo mzuri na muziki laini. Napenda kufanjya hivi kwa sababu furaha uongezeka, inaposhirikishwa na watu naowapenda na inajenga kumbukumbu mzuri zitakazo dumu kwa miaka mingi.